Jumamosi na jumapili ya siku yangu, huwa huwa napenda kamka mapema kidogo, kufanya usafi wa nyumbani na pengine kuenda sokoni kupata mahitaji ya wiki. Jumapili ndiyo siku yangu ya utulivu kabisa, siku ya ibada au mapumziko ya ndani, ili kujiandaa na jumatatu. Kwa minajili ya kahawa na matembezi Ndiyo siwezi kosa kahawa Jumamosi mchana mara nyingi mimi hujitolea mda wa kuenda kwenye mkahawa fulani tulivu Napenda harufu ya kahawa ni kisoma kitabu au ni kitazama watu wanavyo pita ni muda wangu wa me time ambao unanituliza sana Kitu ambacho sikodi kufanya ni kuandaa ngu Nitakazo vaawiki na ufuata na kupanga orodha ya malengo yangu Pia hua napenda kufanya mazoezi kidogo ya subuhi Hata kama ni kutembea ya tu mitaani ili mwili usichoke Weekendi yangu hua tamu zaidi nikiwa na familia yangu au marafiki wa karibu sisi hupenda kukaa pamoja, kupika chakula kizuri na kupiga hadithi za maisha Hawa ndiyo watu wanao nifanya, nijisikie, niko nyumbani na salama Mimi ni mumini wa uwiano. Napenda kufanya mambo mengi, jumamosi, ili jumapili, iwe nisike pumzika kweli. Napenda kujisikia, nimefanya kazi, lakini pia nahitaji utulivu ili akili yangu isichoke.

Kwa kawaida, mimi hufua nguo mara moja kwa wiki, na mara nyingi hiyo huwa ni jumamosi. Napenda kutenga siku hiyo moja maluum ili ni malize rundo lote la nguo kwa mpigo, inanisaidia kwanza wiki mpya nikiwa na nguo safi na kabati lililopangwa vizuri. Lakini kama wiki imekua na shughuli nyingi, sana au mazoezi mengi, naweza kuongeza siku nyingine ndogo katikati ya wiki, labda jumatano ili nguo zizizidi sana.

Mara nyingi mimi hutazama video zangu nyingi kwenye YouTube. Ni sehemu nzuri sana ambapo naweza kupata kila kitu. Kwanzia habari, mafunzo ya kiteknolojia, hadi video ya burudani na muziki. Kamu unatafuta mawazo ya nini cha kutazama au unataka kujifunza zaidi kusu jinsi ya kutumia YouTube vizuri. Kama vile kutangeneza pesa mtandoni yao kuboresha channeli yako hapa kuna badhi pia ya video maarufu zinazo weza kukuvutia. Ndio.

Jinsi ya kwanza ya kufanya haya ni mawasiliano ya wazi na haraka. Sipendi kukaa na habari moyoni. Tukifanya kazi pamoja nitahakikisha na kupa taarifa kila hatua nayopiga. Iwe ni kupitia baru wa pepe, whatsapp au vikao ya ana kwa ana. Lengo langu ni kuhakikisha sote tuko ukurasa mmoja. Jinsi nyiginge ni kusikiliza kwa umakini. Naamini kila mtu anawazu zuri la kuchangia. Kabla sijatoa maoni yangu naapenda kumsikiliza mwenzangu kwanza ili niliewe mtazamo wake. Hii inasaidia kuepuka migogoro isio na lazima na kupata suluhisho bora. Kama mwenzangu amekwama, siku hapo kumnyoshea kidole bali kumsaidia. Kama mimi ni na ujuzi fulaini ambao mwenzangu hana, nitaufundisha kwa furaha ili sote tufike mwisho tukiwa washindi. Iyo ni jinsingi lingine inaitwa kusaidiana. Jinsi nyingine ni didamu ya muda. Naheshimu sana muda wa wengine. Nikiahidi kumaliza semu yangu ya kazi kufika saa fulani. Nitajitahidi kufanya hivyo ili nisimcheleweshe mtu mwingine yeyote kwenye timu. Pia, jinsi nyingeni kupokea maoni. Sijidai najua kila kitu. Kama mwezangu akiniambia hapa umekosea au jaribu njia hii na ichukua hiyo kama nafasi ya mimi kukua na kuboresha kazi yetu. Ndiyo, hivyo ndo jinsi nitafanya ushirikiano na wengine.

Kulinda mazingira kwangu si jambo la hiari. Ni wajibu kwa sababu naamini mazingira ndiyo yanatupa uhai. Hivi ndivyo ni navyo jitahidi kuchangia katika kuyatunza. Jinsi ya kwanza ni kupunguza matumizi ya plastiki. Nimeacha kabisa kutumia mifuko ya plastiki ya mara moja. Kila nikienda sokoni au dukani na kuwa na mfuko wangu wakitambaa au ule wakudumu. Pia imepunguza kununua maji kwenye chupa za plastiki. Badala yake ninatumia chupa yangu ya chuma ambayo naweza kujaza maji popote nilipo. Jinsi ya pili ni kutunza nishati. Nyumbani kwangu nina nidhamu ya umeme, nazima ta zote kwenye viumba ambavyo haviko na watu, na na lazima vifaa ya kielektroniki moja kwa moja badala ya kuviyacha kwenye standby mode. Pia, nimebadilisha taa zangu zote na kutumia ta za LED ambazo hazitumii umeme mwingi. Matumizi ya maji kwa tahadhari pia ni jinsi nyingine. Maji ni rasilimali adimu nahakikisha sifungulii bomba kupitia kiasi nipopiga mswaki au kunawa mikono. Kama kuna bomba linalovuja na litengeneza haraka iwezekanavyo ili kuzuia upotevu walita nyingi za maji kila siku. Jinsi nyingini usafiri wa pamoja au kutembea. Kama sehemu ninayo kuenda ni karibu napendelea kutembea hii inanisaidia kiafya na pia inapunguza hewa ukaa kama safari nindefu mara nyingi inatumia usafiri wa uma au naungana na wenzangu kwenye gari moja badala ya kila mtu kuendesha gari lake.

Katika mazingira ya kazi, mimi ni mtu anayependa sana kujendeleza kwa sababu na yamini kuwa dunia inabadilika haraka. Haya ndiyo mafunzo ambayo nimekua nikiyatafuta au ambayo ningependa kuyapata ili niwebora zaidi. Ya kwanza ni mafunzo ya uongozi na usimamizi. Hata kama siku kwenye nafasi ya juu kwa sasa, napenda kujifunza jinsi ya kuongoza timu, kugawa majukumu na kutatua migogoro mahali pa kazi. Hii inanisaidia kuwa na busara zaidi, ninapofanya kazi na wengine. Ya pili, matumizi ya teknolojia mpya. Siku hizi kila kazi inaitaji ujuzi wakidigitali ningependa kupata mafunzo ya kina kuhusu mifumo mpya ya kompyuta matumizi ya akidi mnemba au ukipenda kwa kimombo AI kurahisisha kazi na usalama wa taarifa ili kulinda siriza ofisi ya tatu mawasiliano ya kitaalamu. Napenda kujifunza jinsi ya kuandika ripoti bora, jinsi ya kufanya mawasiliano yenye ushawishi na jinsi ya kuzungumuza na wateja au wa shirika wabiashara kwa ufasaha zaidi. Ya nne ni usimamizi wa muda na miradi. Kuna wakati kazi zinakua nyingi, mafunzo ya jinsi ya kupanga vipa umbele na kutumia zana kama trelo au asana ya nanisaidia kumaliza kazi kwa wakati bila kupatwa na msongo wa mawazo. Ya tano, atya na usalama mahali pa kazi. Ni muhimu sana kujua jinsi ya kujilinda na majanga. Huduma ya kwanza ni jinsi ya kutengeneza mazingira ya kazi ambayo hayaduru afya ya mwili au akili hayo, ndiyo mafunzo ningependa kupata kazini.